Kwangu naweza sema vile napenda mwanga wa kati si mwanga mkali yaani kwangu hio ndio nayopenda.

Kifaa changu nakichaji tusemi mara moja au mbili kwa siku. Kulingana navyo kitumia. Vile siku yenye situmia sana. Inakua mara moja ama hata nakosa kuki. Chaji kwa kua kina moto pia.

Kununuwa vitu mtandaoni napenda kwa kuwa inaniokoa masaa na nanajuwa ni nini nachohitaji kwa hivyo mara kwa mara napenda kununuwa vitu mtandaoni isopokua saa zingine kabla ukirudishe kwa kuwa umepata kitu hautaki inachukua muda.

Hospitali naweza sema saa zingine ni ngumu au mara moja tu kwa mwaka. Lakini sasa na familia inakuhitaji unaenda mambo na kliniki au kupeleka rafiki au mke.

Haa usiku sikai sana, naeze sema usiku unakaa mbaka kituu. Saa nne saa tano hapo kwa hapo. Nishazoea kulala mapema hivyo soo nikikawia pia. Naye usingize tanizidi na itanilemea kuwamka asubui pia.

Aa kwangu naeza sema ugali bora kwa kuwa ina nguvu na pia ni mzito yani lakini muda kwa muda pia wali ni bora ukichanganisha zote mbili ee lakini kwangu naeza sema ugali zaidi.

Kazi yangu nazipenda kwa mpangilio utaratibu na pia za haraka haraka sio vitu zinachukua mudaa mrefu pia sema kazi mpangiliyo tu yani.

Inalingana kwa kuwa saa zingine kwa kompyuta unaweza futa kwa urahisi lakini kama umeandika chini kwa kalamu inakua ngumu kufuta kwangu sasa naweza sema kwa kalamu kwa mkono sana.

Mchezo naupenda naweza sema mpira kwa kuwa naupenda. Jamaa aliyeitwa Karim Benzema kwa kuwa ubora wake wajieleza. Pia ni jamaa mwenye heshima na ni bora tu yaani kama binadamu pia.

Changamoto nazo kutana nazo kazini naeza sema kwanza ni watu kutofanya kazi pamoja wengine kuchelewa na pia wengine kutokuwa na uaminifu kwa kuwa bila uaminifu kazi haiwezi tekelezwa kuwa muda au pia na roho mzuri.

Ningpenda sana kupanda mlima ingawaje bado sijapanda yote lakini kitu ambacho napanga kufanya maishani. Nishaeka lazima siku moja nitajitolea nipanda mlima wowote nitaweza.

Anapenda ripoti za kazi zikiwa kwa utaratibu zilizopangwa vyema na pia zilzopangwa kwa herufi ya kufutana vyema kwa kua inakua rahisi na pia kazi inakaa vyema pia.

Chumbachangu chakulala kwanza kina rangi nye upe na pia imechanga nyika pia na rangi ya kijani kibichi blanketi pia ni mingi na pia dirisha ni kubwa kwa kuwa sasa hewa inaweza kuingia na pia mwangazauna ingiavizuri.

Mara kwa mara na penda mahali palipo nyamaza kwa kwa kelele sa zi ngine na hudi na ina pia ina fanyani mtu fikirikia vitu mingi visibu maana ya kwa mahali kimya ndiyo napo penda zaidi.

Popcorn naipenda tu mahali ninapo vitu sifai kuongea inanisaidia tu kusukuma muda lakini kama siyuko naona mahali ambapo naona filamu ama kitu kama hiyo si kwangu nawezasema sipendi.

Na inavyohimiza ushirikiano katika timu ya kwanza kwa anayesoma historia. Na lengo la timu ni gani ndiyo? Raihisi kujua na kuelewa.

Wakati wa likizo vinavyojistawi vinaezasema ni kwa kuvaa nguo kidogo kula sana saa zingine vinywaaji na pia naezasema kukaa mbali na simu ndiyo niweze hata kukufurahia muda na pia sisumbulio au saa zingine pia nazima simu.

Naeza sema kwangu mwaka ukiwa katikati ndio napenda kwa kuwa naeza kuangalia ni nini nimetimiza na nini sijatimiza nimetimiza na fanya bora zaidi nisianguke na pia kama sijatimiza nachukua muda kama nafasi ya pili kwangu naeza sema katikati ya mwaka.

Mchezo ningependa kujaribu kwangu naweza sema mchezo wa golfu. Unamkalia mchezo wa kimaana na pia. Inakaa mchezo bora kwa ujumla tu ata kwa waliobobea kama kina taiga hochu. Ni watu tunawapenda na tunafurahia kuwaona so kwangu naweza sema ni mchezo naweza taka kujaribu.

Siku yangu ya mvua naeza sema kuwa napenda kuwa nyumbani. Sipendi kuwa na watu sana kwa kuwa pia kukiwa na mvua kusonga songa pia inakuwa ngumu. Na pia mimi napenda kukula sana siku za mvua. Naeza kula zaidi kwa kuwa pia inaniwezesha kuwa na joto kutoka na ndani.